Napendelea joto. Kwa kuwa wakati kuna joto shughuli zinaweza endelea kama kawaida. Kuna jambo lolote ambalo litatatiza kuendelea na kazi ama shughuli za kila siku ukilinganisha na wakati wabaridi au baridi.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Kwa kuwa mandari ya pwani ni mandari ambayo yana vuvutia. Kuwepo kwa bahari, ule mchanga wa bahari. Pia unapata utamaduni wa pwani. Na watu wa pwani ni jambo la kuvutia tena sana.

Kinapo jambo ambalo linanipa motisha kazini ni kujua kwamba ninafanya kazi ili kufaidi binadamu wenzangu na kila jambo ninalolifanya kazini linafanya maisha ya mtu kuwa mazuri tena zaidi kwa hivyo icho ndicho kitu kinapo kinachonipa motisha kazini kusaidia na kuzidi kufanya maisha kila binadamu hapa duniani kuwa mazuri.

Kumbu kumbu nzuri ambazo ni nazo za shule ni urafiki. Pale shuleni nilikuwa na marafiki wazuri ambao tuliaminia. Urafiki wetu ulikuwa ni urafiki wa hali ya juu. Urafiki ambao haungevunjika viraisi. Jambo lolote lingetokea bado tungeweza kulitatua na kuendelea na urafiki wetu. Hilo ndilo jambo kuu sana ni nalo likumbuka.

Udhaifu wangu kazini na ushughulikia kwa kuhakikisha kazi yoyote ambayo naifanya kwa kila siku nahakikisha nimeikamilisha kwa njia inayofaa. Bila kukumbatia kazi mingi kwa pamoja na hakikisha nimefanya kazi moja moja hadi kuhakikisha ile kazi inaisha. Napia najipa motisha kwa kujua kazi ninayofanya inamsaidia mtu moja ama zaidi mahali fulani.

Ili kuweka malengo yangu ya kilamwezi kazini uwa na zingatia kazi niliyo pewa. Na nini kinachotarajiwa kutoka kwangu pale kazini. Nikiangalia ayo mambo mawili yanaweza kunisaidia. Kuipanga ile kazi niliyopewa kwa utaratibu na kuhakikisha kuwa malengo ambayo nimepewa nime nahakikisha kuwa nimeyatimiza kwanjia na utaratibu wa hali ya juu.

Napendelea tishati kuliko shati kukua tishati unaweza valia na mavazi yoyote. Iwe ni mavazi ya rasmi ama iwe ni mavazi ya kawaida. Pia tishati inaweza kusawawisha hali yoyote ya hewa ndiyo maana napenda tishati zaidi.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni nyama ya kuchoma ambayo imeandaliwa kwa kuchomwa vizuri. Na iwe sana sana iwe ni nyama ya mbuzi. Itayarishwe vizuri. Kwa kuweka viungo ambayo vinavutia halafu kisha ieze kuchomwa kwa utaratibu. Napenda sana.

Mafanikio ya kibinafsi ambayo naya dhamini sana kazini. Nikujuwa kuwa kazi ninayofanya inamsaidia mtu ambaye anasaidika, anaridhika kwa ile kazi ninayoifanya. Hilo jambo naeza sema ni mafanikio makuu sana kazini.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa sisi sote kama binadamu. Twafaa kupendana, twafaa kuhishi na amani, twafaa kusaidiana. Kwa kuwa sisi sote tuna lengo moja kuu lakuhakikisha kuwa dunia ni mahara ambapo watu wanaishi kwa amani, wanaishi kwa usawa, wanaishi bila shida, wanaishi bila ugomvi kwa kuishi, pamoja na kuwa na umoja. Kwa kuwa hilo ndilo jambo kuu sana la kuwa hapa duniani.